Mimi sijapenda kupiga chombo cha muziki, si kwa sababu sina hamu, bali kwa sababu sina ujuzi wa kutosha na sina pia wasiwasi wa kujifunza kwa haraka. Lakini kusema kweli ninapenda kusikiliza watu wanaupiga vyiombo vya muziki vya kwa dhati, kama yule mzee anayepiga kayamba kwa mkono wake kwa sauti ya taarabu, au mtoto anayejaribu kitaa lake la kwanza. Kuna uzuri katika jitihada zao, hata ikiwa sauti hijiingiana vizuri.

Mboga nilizopenda zaidi ni sikumawiki, ile inayopikwa kwa mafuta ya nazi, chumvi ikidogo na pilipili ya ndizi. Ni mboga ya nyumbani, ya watu wote na ya kila siku. Haijaribu kuonekana nzuri kwenye meza ya kifahari, lakini inajua kumtia nguvu mtu anayekula kwa njia halisi. Ladha yake ni ya asili, haitoshi kama hijapikwa na upole ama uangalifu.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa naivasha. Nisiku hiyo bado inanikumbusha kama moja ya zaidi ya mani na uzuri wa uwasili. Nilifika mapema asubui wakati jua ilipoanza kuchomoza. Maji ya likuwa kimia ya kishikilia picha ya mawingu na milima ya karibu. Kunguru walicheza juu ya maji, ndege wengi warangi tofautu walipigwa mabawa na upepo ulinipa harufu ya maji safi na mimea ya pwani.

Ninafanya mazoezi asubuhi, si kwa sababu jioni si sawa, bali kwa sababu asubuhi ni wakati ambapo akili na mwili wangu wanapata nguvu za kuanza siku. Nikiamka, hata kabla ya chai, ninatembea kwa dakika ishirini ama thelathini pole pole bila simu, bila mp3, basi tu ni mimi na barabara. Ninasikiliza sauti za ndege, upepo na watu wanao anza kazi yao. Hii inanipatia hisia kuwa sehemu ya ulimwengu, si tu mtu anayekimbia kwa shida. Jioni nimechoka, si kwa mwili tu bali kwa akili. Kwa hivyo, ninapenda kujituliza, kusoma, ama kucheka na familia. Mazoezi ya jioni yanaweza kuniweka wasi wasi, hasa ikiwa nimekua na siku nzito. Lakini hii si sheria, ni tabia. Kama siku yangu inabadilika, pia ninaweza kufanya kitu kidogo jioni. Lakini utulivu wa asubuhi una nguvu ambazo jioni hazipo. Kwa ufupi, mazoezi yangu ya asubuhi ni kuhusu kujifanya kuwa bora bali kuhusu kujiandaa kwa upole ili nisikilize siku nzima bila kuchoka moyoni.

Ndiyo, ninapenda kulima bustani, lakini si kwa sababu nataka tu mboga, ni zaidi ya hayo. Kulima kunanipatia kimya ambacho sijapata mahali pengine. Nikichukua jembe ya asubuhi, hata kabla ya chai, najisikia kuwa nimeondoka kwenye kelele za dunia. Hakuna simu, hakuna matangazo, hakuna shida ya kazi, basi tu ni mimi na udongo. Nina bustani ndogo nyumbani, sukuma wiki, viazi, vitunguu na mara nyingine mimea ya matunda kama na mananasi. Sikubwa lakini inatosha, kila jioni nikiwa na muda ninatembea kuzitazama mimea zangu. Nikiona majani yamekua au tanda limeanza kujivuta najisikia kuwa nimefanya kitu cha thamani. Bila kusema maneno, bila kushindanana mtu yoyote. Pia kulima kuna nifundisha subira. Mbegu huweka leo, lakini haitoi tunda kesho. Unafanya kazi bila kuhakika matokeo. Na hilo ni jambo la maisha yote. Na bila shaka, ninapenda chakula kilichotoka kwenye bustani yangu. Ladha yake ni tofauti, ni ya asili, isiojengwa. Kwa ufupi, ukulima si kazi kwangu, ni njia ya kupumzika moyoni. Na katika ulimwengu wa haraka wa leo, utulivu una thamani kubwa zaidi kuliko mboga yoyote.